Maendeleo ambayo ningependa kupatikana katika jamii yangu ni maendeleo ya kielimu, maendeleo ya kisiasa au kitamaduni. Kwa mfano vile elimu, elimu husaidia sana wananchi kuwa na ujuzi wa maarifa na kujitegemea. Huku teknolojia ikirahisisha kazi za kuongeza uzalishaji aidha maendeleo ya jamii yanahitaji ushirikiano katia serikali na wananchi. Pia maendeleo haya yanaweza changiwa na serikali yetu ya nchi au pia hata sisi wenyewe kibinafsi kama wananchi Hata hivyo maendeleo ya kweli hayapimwi kwa majengo au uchumi pekee Bali pia kwa usawa haki na amani miongoni mwa watu jamii inayoheshimu maadili kushirikiana na kuwajali wote Hasa makundi yaliyo hatarini kujenga misingi mbora ya kiuchumi na pia kimaendeleo Hivyo basi maendeleo ambao ningependa katika jamii yangu ni maendeleo ya kielimu na teknolojia.

Mwalimu ninayemkumbuka sana ni mwalimu wangu wa hisabati. Mwalimu wangu wa hisabati namkumbuka kwa kuwa alichangia sana pakubwa katika kujenga uwezo wangu wa kufikiria na kutatua matatizo. Kupitia hesabu, mwalimu alinifundisha kuhusu nidhamu umakini na mantiki katika maisha ya kila siku Mwalimu huyu wangu hesabu alitumia uvumilivu na ubunifu kusaidia pia wanafunzi wenzangu. Na kutokana na bidii yake alitusaidia sana na sisi kama leo tulivyo tumechangia pakubwa katika kujenga nchi yetu na zaidi ya kufundisha mambo namba na kanuni, Mwalimu wa hesabu alinijenga alinijenga alinisaidia kujiamini kwa wanafunzi wangu kujiamini na pia kusaidia wanafunzi wenzangu katika hisabati pia na pia anakumbukwa kwa bidii yake bidii yake ya kurauka kila asubui na kuja pale shuleni ili atufundishe na kutukumbusha kuwa maisha ya kesho yanatengenezwa sasa.

Naam napenda hesabu kwa sababu hesabu inachangia katika kila siku yangu ya maisha na pia kutokana na hesabu na weza kuhesabu fedha zangu pale kazini hivyo basi ninaipenda sana hesabu kwa sababu ime nisaidia katika maisha yangu na inanisaidia kufikiria au ata kuwaza na pia ata kupata kazi au ata kuweka rekodi zangu za bidhaa pale kazini na pia hesabu imenisaidia kuweza kuwa na ushirikiano mwema na watu wengine kwa sababu tunapoketi pamoja tunasaidiana kufikiria na kukumbuka kukumbuka au kushindana katika kufanya hisabati fulani wa fulani.naam

Lugha ambayo ningependa kujifundisha ni lugha ya kiswahili kwa sababu lugha ya kiswahili inazungumzwa sana katika nchi yangu na pia pale kazini kiswahili ndiyo lugha ambayo inatumika sana katika kuomba usaidizi au hata kuzungumza Hivyo basi ningependa sana kujua lugha hii ya kiswahili na kuiboresha katika kila mazungumzo yangu na pia ningependa kujua maneno fulani ya kiswahili kama vile chuku, medhali Hivyo basi niweze kuongeza ladha katika maneno yangu Hivyo basi kiswahili hiki kimenisaidia sana katika kujionyesha pale mbele ya watu na ata pia kuongea au hata kujionyesha au kueleza mambo yangu ya kila siku na pia kupitia kwa kiswahili najieleza kwa watu au ata kueleweka au ata kuomba msaada kwa watu Hivyo basi nakipenda sana kiswahili na ningependa sana kujifunza kiswahili hiki.

Kabla kuanza kazi yangu, mimi kuanza huwakikisha kila kitu kiko namna inavyo takikana, na ndiyo iwe niwe raisi kufanya kazi yangu, na kabla kuanza lazima nitarisha mashini zangu, awata karatasi zangu pale mezani, lazima nisafisho ofisi yangu, na ama hata kutafuta rekodi za vitu wambavu vinaitajika kwa siku ya iyo siku ya katika kazi. Ndiyo hivyo basi iniwe raisi katika maendero ya yangu pale kazini So kabla sijaanza kazi yangu lazima kwanza nitaarisha vitu viyangu na niviweke pahali vinavyo takikana Hivyo iniwe raisi kuvipata na kuvitumia napofanya kazi yangu pale kazini na pia kabla sijaanza kazi yangu lazima niombe iniweze kueka kazi yangu mbele ya mungu na pia lazima nijulie wenzangu hali Hivyo basi tuweze kuelewana katika kufanya kazi yangu ya siku.

Kampuni nayoaminia sana ni kampuni ya Tesla ambao ilitengenezwa na jamaa aliye mashuhuri sana kwa jina la Elon Musk na ni mfanyibiashara na mvumbuzi maarufu duniani aliyejulikana kwa mchango wake mkubwa katika teknolojia ya sayansi. Ameanzisha kampuni nyingi kama vile Tesla, SpaceX, Neurolink na kupitia kwa Tesla ametengeneza magari ya umeme ili kuifadhi mazingira hivyo basi nimependa sana kampuni yake kwa sababu inasaidia kuifadhi mazingira na pia kule space ametengeneza hoteli ambayo inavutia sana Hivyo basi na napenda hii kampuni yake kwa kuwa inajaribu kuti kueka mazingira safi na haichafui mazingira kwa petroli na pia ametengeneza simu ambazo ni za kudumu sana. Hivyo basi ambao unaweza kutumia pali popote uliko nchini na hivyo basi inakufanya mazungumzo kuwa raisi.

Wakati walikizo, mimi huenda madarasa ya ziada. Hivi basi naendeleza masomo yangu nikiwa pale nyumbani. Na pia mi uwenda katika michezo, ili niweze kunyooasha viungo viangu viamwili ni siweze kupato na mgonjwa viraisi. Na pia mimi ufanya kazi za ziada kama vile kusaidia pale nyumbani, kuosha viombo. Hivi basi nisikue kama mtu buwege ni viubasi nasaidia pale nyumbani. Na pia mimi wenda kazi za ziada hili nipate angale watapesa za mfukoni wakati nita kaporudi shulieni na pia nasaidia wenzangu pale nyumbani kama vile kusoma kwa fundisha pia mimi najiongezea marifa Awa takujusia katika mazungumzo baina ya watu wambali Hive basi tunabadilisha na mawazo na kupata kujua mambo mapya kutokana na wawo na pia wanajua kutoka kwangu.

Mimi hujenga uhusiano na wenzangu kwa kupitia kuwaletea mazawadi pale kazini au pia kuwapa mawaidha au pia kuwasaidia wakati wanapokuwa na shida na kama vile kwa hela au kwa kawakaribisha pale kazini au hata pia kuaenda kuwatembelea wakati wanapopitia changamoto mbali mbali Pia mimi hujenga uhusiano mwema na wenzangu kwa kuzungumza nao kwa kama vile kuhsu mipira, michezo au pia tunachezanga na wao michezo tofauti tofauti Kwa kupitia michezo hii tunaweza kujenga uhusiano kwa vile akili hufumbuka na tunabadilishana mawazo Hivyo basi mimi uhusiano wangu hujengwa na wenzangu hutegemea na kile ambacho tunakachofanya pale kazini au hata pale nyumbani unapokuja kunitembelea au pia napoenda kuwatembelea Hivyo basi uhusiano wangu hutegemea na jinsi tunavyokuwa na wao na kile ambacho tunafanya na wao.

Zanaa ambayo natumia kidigitali ninayotumia kila siku ni zanaa ya simu ambayo mi huitumia kwa kila wakati kama vile napopigia simu, ninapotaka kununua vitu, napotaka kutuma ujumbe kwa wenzangu au pia napotaka kupanga ratiba ya kazi yangu ya kila siku. Hivyo basi simu hii imenisaidia sana kwa kila siku na pia si mi peke yangu hutumia chombo hichi kila siku Imeonekana katika ulimwengu mzima kuwa simu ndiyo chombo ambacho kinatumika sana na watu Kwa kila siku na kufanya kila shughuli zao za siku. Hivyo basi simu hii ni kitu ambacho ni cha muhimu sana na kinasaidia watu wengi kwa sababu unaweza kufanya utafiti wako pale kwenye simu na kujua kuwa kujua kila ambacho nataka kama vile magonjwa yanayotokea au upata pia kupata habari za ya mambo yanayoendelea katika nchi hivyo basi simu ni chombo cha maana sana.

Awateja wangu mi huwa shugulikia kulingana na maitaji yao kwa sababu kila mteja huuja na jambo lake la zarura na pia mimi huwa shugulikia na kulingana na jinsi ambavyo wamekuja kwa sababu mtu hawezi taka kurukwa na kama alikuja mapema hawezi taka kurukwa na mwingine aliekuja baadaye na pia inategemeana na kile ambacho wanaitaji kuna ule ambaye anaitaji kitu ambacho kitakawia sana Kuna pia ule anaitaji kitu cha hapo hapo hivyo basi nitashugulikia yule ambaye maitaji yake ni ya dharura sana kuliko ya mwingine Ijapokuwa yule mwingine alikuja mapema na pia wateja wangu mi uwakaribisha katika shuguli yangu ama katika kampuni yangu na pia hata kuwapa chai ili wa weze kujiona kama na uhuru wa kuzungumza na kuaminia kampuni yangu zaidi sana na pia wateja wangu mimi uweza kuwasaidia wakati kama vile jambo aikwenda jinsi walivyotaka anaeza kuelekeza ambapo wanaeza pata usaidizi zaidi.

Naam nimewahi kuenda kwenye tamasha za mziki kama vile ilivyokuwa ime pale katika shule yetu ambao ilikuwa mwaka jana nili Nilihudhuria tamasha hii ambapo nilikuwa muimbaji wa nyimbo za kale na pale niliweza kupata kuibuka kuwa nambari ya tatu ijapokua nilitamani sana kuwa nambari ya kwanza Lakini nilijikaza sana kisabuni ijapokua bahati haikua pande yangu nili niliweza kufurahi na nambari ambao niliweza kupata na pale kwenye tamasha niliweza kupata marafiki wapya na kujifunza mambo mapya kutokana na makosa yangu ambao nilifanya katika kuimba nyimbo zile za kale.

Naam, lakini si sana vile kwa sababu vimekataliwa kwenye biblia Vipuli ijapo kuwa ni vya beikali mi hupenda kuvaa vya dhahabu kwa sababu mi hunipendeza sana kwenye macho na pia ata kufanya mavazi yangu kuwa ya kurembeka Hivyo basi mi hupenda kuvalia vipuli na pia kujiipaka vipodozi ili niweze kupendeza na kuvutia kwenye macho ya watu wengi Hivyo nitapata kuwa na umaarufu zaidi kwa watu na kuweza kuwa na uhusiano wa mwema katika jamii.

Mchezaji mwema wa mpira wa kikapu ni Lebron James kwa sababu ni mrefu na anaweza kuruka na kufika kwenye ile yaitwa kikapu na kuweka bao la kustajabisha sana na anaruka juu sana na mchezo ambao nakumbuka sana ulio nilipomwona ni mchezo wa alipokuwa akicheza Lakers mchezo huo ulinipendeza sana na Ujuzi ambao nimeona akiwa nao ni ujuzi wa kuweza kucheza na ule mpira na kubingirisha bingirisha apo cheza pale kwenye court. Ninapo muona mimi huhisi sana ninafuraha moyoni na kujihisi kama nigependa sana kupatana na yeye na kuzungumza zaidi.

Angalau mimi huelekea maktabani ya mara mbili kwa siku au hata mara mbili kwa wiki kwa sababu inalingana na ratiba ya mambo ya wiki hiyo. Na utapata nikiwa pale ninasoma vitabu vingi sana na sana sana vitabu vya historia ya nchi kwa sababu nimependa sana historia ya nchi yangu na pia hata ya jamii yangu. Na kutokana na historia yangu naweza kujifunza utamaduni na au hata pia jinsi ya kuhusiana na watu wengine. Au hata jinsi watu walivyopigania kupata uhuru wa nchi yetu na pia inanifanya kuwa mzalendo. Na hivyo basi ninapenda sana kuelekea pale maktabani na kupata vitabu hivi ya historia iliniweze kujua watu watu wetu walipotoka hapo zamani.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kutumia tarakilishi na ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu wakati mwingi utapata kuna tarakilishi pale kazini na inanilazimisha kutumia tarakilishi ile ijapokuwa sijakuwa na uwezo wa kuutumia vizuri. Na nimewahi jaribu kujifundisha kutumia tarakilishi lakini kutokana na ukosefu wa hela ilinibidi kufika kikomo na kuwacha. Na jinsi ambavyo ningejipenda kujifundisha ni kununua tarakilishi na kutafuta mwalimu atakayekuwa akinifundisha. Na wakati mzuri wa kuanza kujifundisha ni wakati nitakapopata hela na kujilipia na kuanza kujifundisha.

Naam napenda kula samaki kwa sababu samaki ana virutubishi vingi mwilini sana kama omega omega ambayo husaidia ukuaji wa akili na kuwa na akili ambayo ni ya kunata sana vitu pale shuleni Hivyo basi samaki hunifurahisha sana napoikula na nyama yake huwa laini na tamu sana Hivyo basi ningependa sana kuhimiza watu wengi wapende pia kula samaki hii kwa sababu pia ni bei nafuu na ni rahisi kupika pale nyumbani. Na pia inachukua muda mfupi kuiva na haitumii moto mwingi au haichafui mazingira kama vitu vingine ambavyo hutumika pale. Na pia harufu yake huvutia sana.

Napenda suruali kwa sababu mimi ni mvulana na suruali ni za wanaume na sketi ni za wanawake Hivyo basi mimi hupenda sana suruali kwa sababu kutokana na jamii yangu suruali ndio ambayo wanaume huvaa na sketi huvaliwa na wasichana na pia suruali huwa ni inavutia sana kwa pia wanawake wanapoivaa Kwa sababu kuna wanawake ambao huvaa suruali kama nguo ya yawe ya nje na hawapendi kuvaa sketi Kwa sababu wanasema sketi ni ngumu na inasumbua sana wakati unapoivaa.

Mi hunywa maji angalau mara nane kwa siku kwa sababu maji ni muhimu kwenye kulainisha kwa ngozi na kufanya mtu kuwa mchangamfu kwenye akili. Na maji pia usaidia mtu kueza kutokuwa na koo ambayo imekauka na pia inazuia magonjwa mingi Kwa sababu inafanya kuwa tumbo kuwa na uraisi wa kutengeneza chakula ilio kuwa umemeza na pia inasaidia ngozi yako iwe na enye ya kupendeza na isikuwe enye imekauka au pata pia kupasuka pasuka.

Marafiki wapiya mi kwanza huwajulia hali yao na hao hata kuji kuji Kujijulisha mbele yao kama vile kuambia jinalangu au maali na poishi na pali na kedarasa nilipo miaka ninayo kuwa nayo na pia huwa mi huwa uliza jina lao na kuwakaribisha katika mtao wetu na kuwaonyesha pali ambapo hawajui na kuelezea jinsi vitu vinavendela katika iyo pali tunapoishi na pia mi wasaidia katika jambo lolote ambalo wanaitaji.

Chakula ambacho chajadi ambacho napenda ni chakula cha mokimo ambacho kilikuwa kinapikwa sana na wakikuyu na chakula hiki kilikuwa kinapikwa na matawi na mahindi ambayo inachemshwa na pia hata viazi ambavyo huchemshwa na kubondwabondwa na chakula hiki huweza kuliwa sana sana na nyama na sana sana supi ya nyama na hua tamu Chakula hiki kimekuwa chakula cha wakikuyu kwa muda mrefu na bado kinendelea kupikwa na wakikuyu hao Lakini watu wengi wamejifunza kupika chakula hiki ijapokuwa si wakikuyu.

Naam, napenda chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu huvutia watu wengi na pia chakula kitamu huweza kufanya mtu kutaka kula zaidi ama ata pia kuendelea kula Pia chakula kitamu huwavutia watu wengi na pia chakula kitamu hufanya mtu kutaka kuendelea kula na kushiba na kama pia mtu anapenda kula sana chakula kitamu husaidia sana kuongeza ladha kwenye mdomo na ata pia kuvutia.

Mi upenda sana kufanya kazi na watu wengine kwa sababu kwa kufanya kazi na watu wengine unapata kuwa na furaha na pia kazi inaweza kuisha haraka na pia unaweza kusaidiwa na watu wakati unapoenda mrama na jambo. Hivyo basi kufanya kazi na watu wengine ni raisi kuliko kufanya kazi pekeyako Hivyo ni inapenda sana kufanya kazi na watu wengine kwa sababu Unaweza kusaidika wakati shida inapotokea au hata pia uwezi kupata kukua na msongo wa mawazo au hata kuboeka Unapokuwa ukifanya kazi hile.

Naam mimi hupenda sana maua sana sana maua yanayoitwa rose maua haya hunipendeza kwanza harufu yao inavutia sana kwenye mapua na mimi hupenda sana kununua maua hii wakati wa sherehe na pia hata wakati wa harusi Kwa sababu maua hii ni ya kupendeza na ya kuvutia na pia ni bei nafuu maua pia hufanya nyumba yako kupendeza Hata pahali pa kazi kupendeza au mahali popote kupendeza kwa sababu maua huwa na rangi tofauti tofauti Kuna ambazo ni nyekundu, kuna ambazo ni samawati, kuna ambazo ni nyeupe, kuna ambazo ni nyekundu pia na so hivyo basi kuna pia zile za hudhurungi, hivyo basi maua hufanya mahali kupendeza sana Hivyo basi napenda sana maua.

Naam mmi hupenda sana kuimba kwa sababu kuimba hunifanya kutulia hata kuendeleza ubunifu wangu kwa sababu nyimbo ni ubunifu wa mtu na hivyo basi mimi hupenda sana kubuni nyimbo zangu ambazo nitofaut tofauti na huwa sana sana nizakumsifu mungu hata kumsifu mpendwa wangu hivyo basi mimi hupenda sana kuimba nyimbo kwa sababu pia sauti yangu ya kupendeza na ninyororo.

Habari yangu mimi hupata sana sana kwenye runinga au hata pia kwenye redio kwasababu vyombo hivi ndivyo ambavyo hupatika na kila mahali na habari na pia ata kwenye simu yangu pia hua napata habari pale Kwasababu simu pia sikuhizi imechukua nafasi kubwa katika jamii katika kuendeleza teknolojia Hivyo basi mimi hupenda sana kupata habari zangu kutoka kwa simu, televisheni au redio Lakini sana sana mimi hutumia simu yangu kwasababu ndiyo mimi hua nayo kila mahali na pia hivyo unapata habari ikiwa bado ndiyo changa.

Naam mi hutumia mtandao wa jamii katika kwanza sana sana kwenye simu yangu kwa sababu mtandao huu huweza ku huweza kunipa nafasi ya kujumuika na watu tofauti tofauti hivo basi najuwana na watu wa aina mbali mbali na pia tunabadilishana mawazo katika mtandao Iyo basi mtandao umenisaidia sana katika kuendeleza kazi zangu za kila siku na pia kujuwana na watu wa aina tofauti tofauti na pia ambao wamenisaidia katika shida za angu ata katika changamoto ambazo napitia kila siku na hivyo basi kupitia kwa mtandao nimeweza kujendelesha kimaisha.

Naam mi upenda sana kutazama michezo kwa sababu mimi stu huwa sina uwezo wa kucheza michezo tofauti tofauti kama vile mchezo wa kukimbia au mchezo wa mpira Sina kipawa hicho cha kuweza kucheza kama wale wachezaji ambao hucheza Lakini mi ujaribu pale nyumbani angalau kucheza kidogo kidogo Ijapokuwa mi ubaatisha vitu bado mi ujaribu tu na huwa sifi moyo.

Mi hutumia simu yangu zaidi kwa sababu mimi huwa na simu yangu kila mahali na hivyo basi ninaweza kuitumia sana na pia huwa inafanya vitu vyangu kuwa rahisi kama vile kununua vitu hata mazungumzo Hivyo basi napenda sana kutumia simu yangu na huwa inafanya vitu kwa haraka haraka Hivyo basi vitu na kitu ambacho naitaji huwa kinakuja kwa muda mfupi.

Mwezi ambao napenda sana ni mwezi wa disemba kwa sababu mwezi huu wanasheree nyingi sana na pia huu wanasheree ya krismasi ambao upendwa sana na kila mtu na Wakati huu wa krismasi watu hula nyama hula vyakula nyingi nyingi na pia uweza kupata kunua nguo mpia mpia na kupendeza watu wengi na pia wakati huu watu ujumuika mafamilia tofauti tofauti Kutuida wale wambali na wale wakaribu huja kwa pamoja na kushirikiana kafamilia moja.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea sana ni mahali panapoitwa fort jesus Nimesikia pahali hapa pametengenezwa kwa mawe ambao ata risasi haiwezi pita Iwe basi nimetamani sana kuona ukuta huu jinsi ulivyo mkubwa na jinsi ambavyo umejengwa na nani ambaye aliye kuja na wazo hili la kujenga nyumba hii.

Tukio langu muhimu la maisha yangu ni tukio ambalo nilipokuwa nikimaliza shule yangu ya msingi Wakati huu nilipata kufurahi sana na nilisherehekea sana kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoka katika, kutoka kutoka kiwango kimoja kuelekea kingine Basi nilikuwa na furaha sana, na hii ni jambo ambalo siezi sahau mpaka sasa na ningependa sana kila mtu awe na moyo huu wa kufurahi wakati anapomaliza lengo moja na kuelekea lengo lingine kwa sababu ni ngumu sana kupita kutoka lengo moja kuelekea nyingine.

Naam napenda sana chakula cha haraka kwa sababu kina kuwa kwa haraka na hivyo basi hakinipotezei muda kungoja napokua nahisi nja na pia chakula hiki cha haraka huwa ni kitamu sana japokuwa ni cha haraka haraka bado huwa ni kitamu sana na pia huwa ni bei nafuu na kinaweza kupatikana wakati wowote ata wakati unapokua na haraka unapotaka kuelekea maali na pia ina ningumu kupika ivyo basi chakula hiki cha haraka kina kuja wakati huu na kuwakolea siku.

Zawadi ambao nilipokea mzuri ni zawadi ya simu nilionunuliwa wakati nilipokuwa nikimaliza shule. Zawadi hii nimeifadhi mpaka wa leo na nimependa sana kutumia zawadi hii yangu ya simu kwa sababu imenisaidia sana katika maendeleo yangu ya kila siku. Na pia zawadi hii imeweza kuniraisishia mawasiliano katia mtu moja na mwingine.

Naam napenda sana kuoga kwa maji ya moto kwa sababu maji haya ya moto yanasaidia mwili wangu kutulia na pia kukanda mwili wangu. Basi inafanya misuli yangu inatulia napo toka kazini na pia inasaidia kukunikinga kutokana na magonjwa ya yanayo kwenye maini. Na pia maji moto huwa yanafanya mtu kua, kuwa na tamaa ya kuoaga zaidi.

Mi hupenda sana kusoma gazeti kwa sababu gazeti huwa na hadithi tofauti tofauti na mimi kama mimi hupenda sana hadithi na habari za mtandaoni pia Lakini miupenda sana kusoma gazeti kwa sababu kuongeza inanisaidia kuendeleza uwezo wangu wa kusoma na pia ni huwa ni bei nafuu na huwa ni inaweza kurudishwa tena katika kituo ambacho ulinunua na kupigwa chapwa tena hivyo basi unahifadhi mazingira yako na pia habari za mtandaoni ni nzuri ila ijapokuwa Huwa ni bei kali kupata habari hizi.

Kujikinga kutokana na jua kali mimi hua nakaa chini ya kivuli au hata pia kujifunika na mwavuli au pia kujipaka mafuta ambayo yanasaidia kujikinga kutokana na jua kali ambalo hufanya ngozi yako kuharibika na pia jua ambalo hufanya mtu kuwa na magonjwa ya ngozi.

Mimi husahisha vifava vyangu angalau kwa kila mwezi, hiyo basi vinaweza kutumika kwa wakati unaofaa na pia haviwezi kunifanyia kazi kua ngumu na pia kwa kusahisha vifaa vyangu, vinaweza kudumu kwa muda mrefu bila tena kuhitaji kusahishwa, au ata kufanya kazi kwa uraisi, pia kusahisha vifaa vyangu, vinafanya vinakaa vipya na vinafanya kazi kwa urahisi sana.

Somo la science ya ambalo nalipenda ni somo la biolojia, kwa sababu biolojia ilikuwa na inanifunza kuhusu binadamu na mimi mwenyewe ni binadamu, hivyo basi ningependa sana kujua kuhusu mimi mwenye kibinafsi kama binadamu ambao ni kiumbe, na pia bioloji inazungumzia zaidi kuhusu viumbe, na pia tabia zao na jinsi viumbe vinavyobadilika badilika kulingana na mazingira yao. Iwe basi nilikuwa napenda sana baolojia kwa sababu ningejifunza kuhusu tabia tofauti tofauti za wanyama au ata pia binadamu.

Naamu, napenda sana kwenda pwani kwa sababu pwani kuwa na hewa ilio tulia, juwa ambalo lina kufanya unatulia pale kwenye bichi au pia hata kujumuwika na watalia ambao wamekuja pale kupunga hewa, pia kutulia yu basi, napenda sana kwenda pwani na pia pwani huu nifuraisha sana kwa sababu huu anavyakula ambavyo ni vitamu sana naamu.

Kinywaji ambacho napenda kunya sana ni sharubati, sababu sharubati ni tamu na huwa sana inafanya natulia mwili. Na pia huu fanya na furai na pokunywa, au wata inaonyongezea nguvu mwilini, au wata pia madini ambayo ni muimu sana katika mwili wa binadamu na pia ukuwaji wa viumbe. Na pia juisi ambao ni sharubati huwa na virutubishi katika mwili ambave usaidia mifupakua ngumu na pia kuendelea kukua kubwa.

Naam, minapenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu maoni ya watu uweza kunifuraisha na pia hata kufanya nasikia kucheka kwa sababu watu huwa na maoni utofauti, utofauti kulingana na hali ya mtu au hata tabia za mtu Hivyo basi miupenda sana kusuma maoni ya watu mtandaoni na hii nanisaidia sana kuelewa jinsi ambavyo watu wanavyobadilika kulingana na vitu ambavyo vina wazingira.

Naam napenda sana kuendesha baiskeli kwa sababu baiskeli huwa ni rahisi kuendesha na pia hutumia muda kidogo sana kujifundisha na pia ukijifundisha kuendesha baiskeli unaweza kufika mahali ambapo unapotaka kuelekea kwa muda mfupi bila kutumia hela zako au hata kupoteza hela au muda na pia kutokana na baiskeli unaweza kufanya mazoezi yako pale nyumbani.Unanyoosha viungo vya mwili kama vile misuli ya miguu na pia hata inakusaidia kuzuia magonjwa ya moyo.

Jukumu ambalo na penda sana kazini ni jukumu la kusaidia wenzangu ambapo huwa ni kuwaelekeza au kuwapa mawaitha. Jukumu ili miu ulipenda kwa sababu naweza kuona jinsi ambapo wenzangu wanaendelea kuwa na furaha na ambapo wanakuwa na tabasamu kutokana na mawaitha yangu au pia wanaendelea kimaisha kutokana na husaidizi wa mawaitha yangu. Hivyo basi miufurahi sana kuwapa wenzangu mawaitha na pia kuwaelekeza katika maisha ya leo au hata pia ya kesho.